Ndiyo, nimewahi kutembelea mara nyingi mtoni kwa sababu sehemu ambayo nimezaliwa Kulikuwa kuna mto kwahiyo mara nyingi mnaenda kule kufua kuchota maji mda mwingine mnaenda hata kuogelea au kucheza na baadhi ya marafiki ni sehemu mzuri inayovutia.

Ndiyo napiga kura, napiga kura kwenye baadhi ya uchaguzi, mara nyingi ni kwenye uchaguzi mkuu wa serikali ambao unahusisha uchaguzi wa madiwani wabunge na marais lakini pia ninapiga kura pale ambapo inabidi kumchagua kiongozi fulani katika ofisi au katika sehemu fulani.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu nimetoka kwenda kujitegemea mkoa mwingine. Hivo mahali nilipozaliwa paimbakia ni kuwa semu ambayo ninaenda kusalimia ndugu jamana marafiki lakini pia nisemu nzuli ila tiari mtu kisha kuwa ni razimoto kwa wazazi.

Maranyingi napenda kutembelea sehemu ambazo kuna kuwa kuna mkusanyiko wa watu kwasababu kwenye mkusanyiko wa watu kuna mambo mengi. Kuna sehemu ambayo zinatengwa zile za jumuiya au za watu wote kukaa na kupumizika hasa wakati wa wikiendi hizo ndio sehemu zengu nazopenda kwenda kutembelea.

Usiku kabla ya kulala ninahakikisha vifaa vyangu vya ofisini. Vina kuwa viko tayari nikimanisha mavazi, lakini pia nina kaa na watoto tunafanya kazi za jioni, lakini pia ni nahakikisha kila kitu ambacho kitakiwa kuwepo kwa siku yake ya kesho kiko sawa.

Napenda kula mboga za majani, mchicha, tembele, lakini kuna dagaa, samaki, kuku. Napenda hizi mboga kwa sababu ni nzuri kwa afya. Hazina mafuta mingi wala hazina mazala mingi kwa afya yangu. Ninaazipenda kwa sababu pia mbingenye wake ufanyika haraka sana. Ibo inafanya tuko inakuwa jipesi.

Changamoto ambayo ninakutana nayo kazini ambayo so mbaya ni kutokuwa kufanya kazi kwa wakati unakuta unakazi nyingi na kuna kazi ambayo zinakutakiwa ufanye kwa muda huo unakuwa ume banana lakini pia changamoto nyingine ni kupenda sana kufanya kazi kupitiliza masaa ya kazi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema asubuhi nikimaanisha kwanzia mida ya saa kumi na moja ninawee kuwamuka hivyo ni kwa sababu ni nataka ni pange mipangilio yangu au nifanye bazi kazi za nyumbani hili niweze kuenda kazi ni nikiwa nimemaliza kazi zote za nyumbani hili niweze kuenda kufokasi kwa kazi ni.

Siku yangu ya kuzaliwa mala nyingi ni inasherekea na nduku jamaa na mala fiki Lakini pia kuna kua kuna kasheree kidogo kake kikeki tu soda juisi Vibia viwili vitatu siku inakua inaenda lakini pia ibada.

Ninashugulikia wateja kwa kuwasikiliza nini wanataka kwa wakati huo je kiatakia kifanyike mara nyingi kuwa na mawasiliano mazuri ndiyo chanzo kikuu cha biashara kukua unajua ukimsikiliza mteja unajua anataka nini na wapi amekwazika na wapi amepata uduma nzuri.

Mabadiliko kazini yanashambuliwa kwa kuendana na mabadiliko unajua kuna program mbalimbali ambazo zinakuwa zimeazishwa ili huenda kuendana nayo ni lazima uingie kujifunza unaweza ukajifunza kupitia mitandao au unaweza ukaenda chuo au unaweza ukaenda shule au ukamwambia mtu ambaye anajua anakufundisha.

Mara mingi napenda kuenda madukani siku za mwisho wa wiki Kuanzia jumamosi na jumapili Nimda mzuri kwa sababu ninakuwa niko siko kazini Lakini pia nimda ambao hata wenye maduka na wenyewe wanakuwa wameleta vitu vingi madukani kwao.

Napenda kuwa mahali ambapo, pana utulivu inaweza ikawa kuna watu wengi lakini kusiwe na kelele au vurugu napenda ukimya. Lakini pia napenda kuwa mahali ambapo pana hali ya uasilia wa ardhi kuwe kuna miti, majani, manyasi manyasi.

Mimi nathamini kazi zote kwa sababu kazi zote zinaweza kukuingizia kipato kwa namna moja ama nyingine lakini pia ni nathamini kazi ambazo zinajari utu unajua kuna kazi ambazo utu wa mtu unashushwa kuahio ni napenda sana kufanya kazi ambazo zinajari utu kwa mimi pamoja na watu wengine.

Nguvu zangu ni kuwa na uwezo mkubwa wa kuwasiliana na watu, wateja au wafanya kazi wenzangu. Lakini pia kupenda kushirikiana na wafanya kazi wenzangu kwa sababu mnapo kuwa mnashirikiana ndio ufanisi wa kazi huongezeka.

Kumpa mwitaji kitu ambacho alikuwa akikihitaji kwa wakati huo kwenye jamii kuna watu unaishi nao wanakuwa na mapungufu au wanakuwa na hali mbaya kwaio ninapokuwa nina uwezo wa kumsaidia huwa nasaidia.

Ndiyo ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu ni lazima ujue dunia inaendaje mataifa mengine wanaishije wamefanikiwa kwa kiwangogiani walitumia njiagiani yukuenda kufanikiwa na kuna mataifa mengine anakuwa na migogoro nilazima ufatilea ujua chanzo na dunia inavohenda.

Maranyingi napenda kutazama maigizo katika televisheni nimewahi kuitazama hapa nyumbani lakini pia ni mchezo ambao unaelimisha, unaburudisha pia inafezeesha muda mwingine inahisi amani nikitazama michezo hiyo.

Asabuhi napenda kunywa chai Kwa sababu nikinywa chai, ninajisikia nina nguvu zaidi. Ujue, kuna hili chai ambayo inakuwa imechanganywa na viungo. Tangawizi, iliki, karafuu, mdarasini. Nikinywa ninajisi sasa ninaweza au nguvu ndani yangu.

Nashughulikia makosa kazini kwa kujua chanzo cha tatizo ni nini Lakini pia kwa ku Nikisha jua chanzo tatizo inamona niatakiwa nilitatue na nitumie njia ambayo itafanya tatizo hiyo Lisijirudie tena inamona niweze kuenda kuelewa ni kifanya kitu gani kinatakiwa kifanyike.

Mazingira kuwa mazuri ya kazini ni wafanya kazi wenzangu kwa sababu kuna kuwa kuna ushirikiano baina ya timu moja mpaka nyingine lakini pia vifaa vilivyopo vinaulahisisha kazi ifanyika kwa uharaka na kwa uzuri na kwa ufanisi zaidi.

Napenda sana kutembelea Paris kwa sababu ni mji ambao unavutia. Tunavyouona unavutia lakini pia kuna ile sanamu ya saa napenda kuenda sana kuenda kupiga picha sehemu ile na mimi nionekanange kama niliwahi kufika.

Naenda faradha angu mtandao kwanza kwa kutoku weka vitu ambavyo ni atalishi Kone mtandao ya kijami Unajua kuna zile picha ambazo watu wengine hawatakiwi kuziona isipokuwa wewe tu kwaiyo iso picha mimi siziweki kabisa lakini pia kwa kutunza namba yangu ya siri.

Kazi za dharura ninaszifanya vile inavotakiwa mfano ninaweza nikawa nipo kazini lakini nikama nimepata kikao cha dharura ina maana kuna baadhi ya kazi za ofisini nitazikata alafu nitaenda kwenye hicho kikao cha dharura.

Kazi yangu ni kazi ambayo nakutana na wateja mala kwa mala. Niliamua kuchagua hili kwenda kuwa pia pamoja na jamii katika eneo husika. Ninaipenda kazi hii kwa sababu ninauwezo wa kukutana na watu mbalimbali. Changamoto ninayoipata ni watu kuona kama si kazi ya thamani.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ambayo yanaendana na ukuaji wa sayansi na teknolojia. Kwa sasa hivi kuna vitu vingi au teknolojia waeza kusema imekua kwa wakati kwa ukubwa sana po. Ningependa sana kupata mafunzo ya namna hizi roboti zinazofanya kazi.

Masomo ni mengi ambayo ya kenda lakini somu ambao nilipeta zaidi likuwa ni somu wa la historia kwa sababu nilikuwa kwanza ninalijua na nilikuwa ninafurahia kujua historia ya semu sika au semba nimbali chanzo cha kabila au jamii flani kuwepo.

Hapana, si mpenzi sana wa maua, lakini nikiyaona, yanavutia kwa kweli. Kuna maua na rangi tofauti, maua ya manjano, nyekundu. Yanavutia japo si mpenzi sana, wa maua, pia ni kwa sababu ya mazingira ambayo watu wanakulia.

Mtaa wangu naupenda kwa maana ya kwmba ni mtaa ambao una ushirikiano, familia moja ina ushirikiano, familia nyingine, jamii kwa pamoja, kunapokuwa kuna changamoto, watu wanakutanika kwa ajili ya kutatua changamoto. Inaeza kua ni changamoto ya okosefu wa maji, inaeza kua ni changamoto ya barabara kuwa mbaya, au inaeza kua ni changamoto mtu kapata na majanga.

Mfanyabiashara bola zaidi ni ule mfanyabiashara ambaye amefanikiwa na ambaye anajali wateja wanataka huduma gani anawasikiliza aa kitu cha kushangaza ni kwamba juhudi za wafanyabiashara wengi ambao tunawajua niza ajabu kwa sababu unakuta mtoto hali ya imeshaendelea lakini haachi kujijuhudishi.

Mara nyingi wakati wa furaha ninafurahi pamoja na familia kwa sababu familia ndiyo chanzo halisi cha furaha kwamba tunafanya kazi kwa nguvu kwa sababu ya familia. Tunafanya jambo husika kwa sababu ya familia kwa hiyo mara nyingi najifurahisha kwa kusikiliza muziki.

Mara nyingi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kikawaida huwezi kuelewa pasipo kuwa na mtandao. Ina maana utaingia YouTube, utaangalia na utajifunza. Mi pia napenda kujifunza mambo kupitia watu, unajua. Kwa sababu.

Mara nyingi kupata mapumziko kazini huwa na lala au nakaa tu nakuwa nikomacho lakini nakuwa sifanyi kazi yoyote muda mwingine ni kuenda kula au kukutana na rafiki wakazini au rafiki ambaye anaezakuwa hata si wakazini kubadilishana mawazo.

Hili kushurikiana na timu ninaakikisha nipo hapo kiakili na kimwili. Nikimaanisha kwamba hata namna ya kuwasiliana inakuwa ni bola zaidi kwa sababu usikivu kusikia na kutoa mawazo ndiyo chachu kuu katika timu.

Ndio, ni mewahi kushiriki mashindano ya kuandika bazi ya mipango au baadhi ya muhktasari kazini. Na nilikuwe, siku shinda, lakini niliweza kupata namna au picha nzuri ya mashindano ya navokuwa.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na mpaka sasa ninafuga. Ni kitu kizuri kwa sababu unapata muda wa kujua pia. Wanyama fulani wanaishi ajy kitu gani ambacho kinatakiwa akiwa anaumwa. Akiwa ni mjamzito.

Apana. Sipendi kunua vitu mtandaoni kwa sababu, unanweza ukahagiza kitu mtandaoni na kikaja tufauti na vile ambavo ulitegemea. Wananweza waka wameweka bidhaa fulani, kwa ukubwa fulani, kwa langi fulani na kwa kiwango fulani, lakini unapoletewa inakuwa iko tofauti.

Napenda nyama aina ya mamalia. Sana sana aina ambayo ni wanyama wanaoweza kufugika kiulahisi. Wasiokuwa na changamoto nyingi. Lakini pia ni wasikivu. Wanaweza kuwasaidiana na binadamu.

Kinacho nipa motisha kazini ni kupanda daraja. Kutoka daraja moja, kwenda daraja jingine. Hii inafanya, ninakuwa, ninataka sana kufanya kazi kwa ufanisi na kwa uwelegi mkubwa. Hii ni chacho kubwa ya mimi kuwa nafanya kazi kwa ufanisi.

Mara chache sana kusoma gazeti mara nyingi nasoma machapisho. Kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni rahisi sana, yanasevu muda. Lakini pia ninhaisi sana kuenda kuyapata. Na ni rahisi sana kupata ile taarifa muhimu unayoitaka kwa uharaka. Pasipo kutumia muda mrefu.

Nachaji kipaa changu mara moja tu kwa siku inapo uwa ni usiku wakati wa kulala kwa sababu ni muda mzuri ambao nitaichaji kwa muda wote pasipo kutoa kwenye simu lakini muda ambao umetulia kuna kuwa hakuna ile Mitembeo ya hapa na pale mala uchukue mala uyache kwao naichaaji kwa muda mmoja na inajaa.

Nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kupitia emeli barua wapepe, lakini nawasiliana nao pia kupitia simu za mkononi. Hizi ni njia laisi ambazo zinaweza kuwasiliana na mtu yoyote au mfanyakazi yoyote nikiwa semu yoyote, muda wowote na wakati wowote.

Mara nyingi napata habari kupitia mitandao ya kijamii, lakini mara chache sana kupitia televishieni, na mara chache pia kupitia magazeti na watu. Kwa sababu siku hizi mitandao ndo kilakitu, tekinolojia imekuwa kwa hio, nirahisi sana kupata habali kupitia simu ya mkononi.

Ndiyo napenda kutembea kwa mguu kwa sababu kutembea kwa mguu pia inafanya. Misuli ya mwili inakuwa vizuri lakini pia. Unajenga mwili kuliko kutembea kumuda wote kupitia vyombo ya usapili lakini pia inafanya kujua mazingila ya semu husika ya semu za unazo tembelea.

Kuna waandishi mbalimbali ninaopenda lakini mwaandishi ambayo ninampenda ambayo nimekuwa nikimsoma toka niko mwanafunzi Kuna huyu anaitwa eric shigongo lakini kuna huyu anaitwa iddi makengo ni watu ambao wanatoa machapisho yenye kuelimisha kubrudisha lakini pia kujifunza vitu mbalimbali.

Kwa nini hiki kipindi ninachokipenda kwenye television ni kipindi cha taarifa ya habari au kunapokuwa kuna mahojiano baina ya wanasiasa au watu mashuhuri au watu ambao wamefanikiwa katika siasa, katika biashara, katika kazi.

Wakati wa msongo wa kazi mara nyingi, ninahakikisha kwamba niko sawa kwa maana ya kwamba nitaomba usaidizi kwa sehemu husika au mamlaka husika au kitongo husika namna gani wanaweza wakanisaidia ili nisiweze kuaribu kazi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia ilikuweza kujua watu walikua wakiishije zamani, teknolojia zamani ilikuwaje. Mana najua zamani hakukuwa na teknolojia ilivyokuwa kama sasa hivi. Watu walikua wakiishije pamoja na maendeleo, wanafanyaje kazi zao, ziweze kwenda kufanyika kiweledi zaidi. Je, maisha yao ya kila siku yalikuwaje. Ni vitu ambavyo napenda.

Nishaikia mwakambia wakueka mkakati dhubuti katika uwalisia. Kuna mambo ambayo ukiweka au kuna mipango ambayo ukiweka katika uwalisia inafanikiwa zaidi. Kwa nina mkushilatikia kwa naminayo lakini pia ninaangalia kujifonza mambo mapia zaidi.

Mara nyingi nacheza na watoto, lakini pia mara nyingi nacheza na mbwa, kwa sababu ninapotoka kazini ina maana ntarudi nyumba na hao ndio watu ambao nitakutana nao mara nyingi sana, nitakutana na watoto, nitakutana na mbwa wangu ambao nimewafuga, inachukua muda wangu mzuri kujua kwa siku hiyo wamepitia nini na wamecheza mchezo gani.

Anapenda harufu ya maua mazuri yanayo toa harufu nzuri kwa sababu harufu pia inawonesha unadhifu au usafi wa mtu. Kwa iyo, ninapenda harufu nzuri ya maua au harufu ya chakula ambayoni kizuri au harufu ya manukato.

Ndiyo napenda asali kwa sababu asali ni dawa lakini pia asali ni chakula. Pia mara nyingi ninakuwa nina asali nyumbani kwangu kwa sababu mtu anaeza akaungua. Asali inatumika kama tiba ya kwanza au huduma ya kwanza kabla ya kumpeleka mtu aliyeungua hospitali kwa hivyo asali napenda sana.

Napokea maoni kutoka kwa wengine katika namna nzuri kwa sababu kupitia maoni ni, kuna namna unaweza ukajirekebisha au ukajua watu wanataka nini kwa wakati gani. Au wapi umefanya vizuri na wapi ulifanya vibaya na wapi unatakiwa urekebishe ili tatizo isiweze kuenda kujirudia zaidi. Kwa hiyo maoni ya watu nayapokea kwa uzuri.

Muda wangu kazini ninaushugulikia kwa kwa kuhakikisha ninafanya kazi kutokana na mipango na ratiba ya kazi ya siku iyo. Kama kuna kazi ambayo yatakiwa nifanye ndani ya lisaa, nitalifanya kwa lisaa. Kama kuna kazi ya nusu saa basi nitafanya kwa nusu saa, nitaakikisha kwamba hakuna hata sekunde moja inayopotea pasipo kufanya kazi.

Ninapenda harufu ya manukato ya ua la rozi. Kwa sababu inanifanya najisikia vizuri. Zaji huwa ninakumbuka mambo mengi. Haswa kwa sababu ni kwa mara ya kwanza nilieza kuanzaa kutumia nikiwa shule. Kwa huwa nakumbuka marafiki zangu sana. Wa shuleni huwa najihisi amani na kujisikia vizuri. Na kujisikia harufu hii.

Mradi mpya wa kazi nina uanza kwa kuhakikisha, kila kitu ambacho kinahitajika kuwepo katika mradi huo, kina kuwepo nikimaanisha kuanzia mali asili ya watu, nikimaanisha vifaa vya utendaji kazi, nikimaanisha hata mazingira ambayo, yana support, yanaeza yakafanya hiyo kazi au mradi huo ukafanyika kwa uaminifu na uadilifu.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu. Hasa hadithi za kutisha. Unajua kuna zile hadithi unasikia mtu mpaka unashindwa kulala au inabaki katika akiri yako. Hii kwa nini ilikuwa hivi au hii kwa nini ilikuwa hivi. Kwa iyo napenda hadithi za ajabu, za kutisha na za kufikirisha.

Nimewahi kupokea zawadi ya saa nsuri sana ambayo nililetewa. Ni miaka mingi, lakini ni saa ambayo ni takribani miaka kumi, lakini ni saa ambayo. Nimeitunza mpaka leo ni kwa sababu ilikuwa ni saa ya gharama. Ni saa ambayo mtu ukivaa watu wanakuuliza. Iyo saa ulinunua wapi.

Maanyingi munda nao tumia ni kwanzia dakika selasini mpaka dakika arobaini na tani ndo muda mwingi ninao tumia mtandaoni kwa sababu ya haina ya kazi lakini pia haina ya maisha muda mwingi sikuwa mtandaoni kwa sababu kama kunakua kuna kazi ngini ya tokyo ni usifanya lakini pia mda huu unakua ni kwa ajili ya kupitia biebitu muhimu tu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, hasa kikiwa kina ladha ya sukari. Mimi ni mpenzi wa chakula chenye ladha ya sukari. Mara chache sana chumvi. Nikimaanisha kwamba mimi ni mpenzi wa chai. Lakini pia ni mpenzi wa keki. Kwahiyo hivyo ni vyakula vyenye ladha ya utamu. Kuhu unapenda sana chakula kitamu.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za tukio katika matukio tofauti tofauti tofauti f, hasa katika matukio ambayo yanajumuisha. Muunganyiko wa watu, kutanika kwa ajiri ya kikao au kwa ajiri ya kwa ajiri ya sherehe au kwa ajiri ya jambo husika. Kwani lazima ununue.

Nafanya mazoezi asubuhi mahala zote maana asubuhi ndo siku inanza kwayo ni lazima ufanye mwili uwe katika afya na ukakamavu kwa hivo mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi ananipa mkuvu zaidi za kuwanza siku yangu fizuli.

Napenda mikutano ya kikazi zaidi kwa sababu ni mkutano ambayo inafanya unakutana na watu wa kubwa wa kazini ambao mnaweza mkabadilisha au ukapata nafasi ya kupata hata neno moja kwa mkubwa wa kazini kwa hivyo napenda mikutano ya kiofisi zaidi.

Shughuli yangu ya kupendeza mara nyingi ni shughuli au kazi za ofisini, lakini pia mara nyingi ni kuwa karibu na familia, lakini pia kujumuika pamoja kufanya kazi ambazo zina jenga jamii iko namna moja ama nyingine ilikuweza kukwamuana kiuchumi.

Kwa siku ninakunyea maji lita mbili na nusu mpaka lita tatu kwa sababu ni muhimu zaidi lakini pia kwa kazi ninayoifanya mara nyingi kuna kwa kuna joto kali mara nyingi kuna kwa kuna joto kali kwa iyo ni lazipa ninywe maji mala ninywe maji lita mbili na nusu mpaka lita tatu.

Nawakaribisha kwa kuwapa majukumu au kuwaelekeza kati zao naana gani wanatakiwa wafanye kwa weledi. Lakini pia nawakaribisha kwa namna nzuri ambayo itamfanya alijisikie yuko vizuri kufanya kazi kwa wakati wowote o pasipo kuwa na wasiwasi ya uwofu.

Ndiyo unapenda hesabu kwa hesabu zipo katika kila kitu unanjua kifanya. Kwanzia nyumbani, kupika, muda wa kujiaada. Hesabu ndo kila kitu katika maisha yetu. Ukienda kazi ndo unakutana na hesabu kweka formula hii ukiweka na formula i unapata kitu fulani. Kwa hesabu ni kila kitu kwenye maisha.

Kitu ninachopenda kujifunza kipya ni program mbalimbali ambazo zinaanzishwa kutokana na teknolojia inayokuwa kwa sababu siku hizi teknolojia inakuwa kila siku kwa hivo mimi napenda kujifunza kitu kipya kinachoendlea na teknolojia mfano saa hizi kuna mbalimbali koni.

Mara nyingi natumia program za kwa siku natumia mara nyingi program ya Microsoft Word au program ya Microsoft Excel hizi ni program unaweza karibia kila siku ni lazima niziguze kwa sababu ya aina ya kazi ninayoifanya, zinafanya niziguze karibia kila siku na zinaraisisha kazi.

Napenda mziki wa popu, bongo na klasiki. Kuna bendi mbali mbali ambazo ninazikumbuka mfano kama yamoto bengi, harichoki bendi. Lakini pia nasikiliza wakati ambao nina kuwa niko Sina kazi za kufanya, ninasikiliza mziki. Ninajisikia amani sana, naposikiliza nyimbo na.

Mara nyingi ninapotaka kusherehekea, ninaweka muziki au ninaimba na kucheza muziki. Lakini pia ninahalika marafiki, ndugu jamaa, na marafiki, familia, tunajumuika pamoja tunashelehekea pamoja kwa sababu. Sio siku zote kwa maisha utakuwa na fulaha.

Kuna hii programu inayoitwa Google Planner kwamba ninakuwa ninaweka humo kwamba siku fulani wakati fulani nitakuwa nina kikao nitakuwa nina kazi ambayo natakikana niifanye. Nitakuwa nina shughuli za kinyumbani kwa hiyo ninakuwa nimepangilia katika mpangilio.

Nagawa taka zangu kutokana na aina ya taka. Kuna taka ambayo inaweza ikatingenezwa baadae ikawa bidhaa tena kwa hiyo yenyewe nitaiweka sehemu yake. Lakini kuna zile taka ambazo zikisha tumika zimetumika na zenyewe nitaziweka sehemu yake. Lakini kuna zile taka kama makaratasi na enyewe nitaiweka sehemu yake kwa hiyo ninagawa katika kila taka katika kila sehemu.

Kuna hii mandhari ya kuwa na mto halafu pembeni kuna kuwa na bustani. Bustani ya mboga mboga, bustani ya maua. Hii ni mandhari nzuri ambayo nimewahi kuiona na imewahi kunivutia zaidi. Kibaya zaidi na nyuma kabisa kule ya hivyo vitu vyote kulikuwa kuna wanyama wanapita kama ngombe, mbuzi, ya likuwa ni mandhari mazuri zaidi.

Waini au mvinyo ni kinywaji changu ambacho ninakipenda. Hasaa zile ambazo zinakua zimetengenezwa kwa kinyumbani zaidi. Kwamba mtu anafata jinsi gani anatengeneza na anatengeneza kinyumbani. Mfano kwa huku kuna waini za zabibu ndio mingi zinatengenezwa.

Kuna matumizi mengine ya plastiki niya kuyaepuka mfano, kuwa na vyombo vya plastiki nyumbani, ni jambo ambalo halipo kabisa nyumbani kwangu, lakini pia kuna kutumia au kueka chakula kwenye mifuko ya plastiki, mimi pia huwa sifanyi kabisa hivyo, ko ni namna yangu bola ya kupunguza matumizi.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta, hiko ndio chakula bora sana kwangu. Kwa sababu, kwanza nikila chakula chenye mafuta inanibidi nitumie maji mengi sana kwa siku hiyo ambayo nimekula chakula chenye mafuta. Na unajua kuwa ukiwa kazini, na kuenda uwani mala kwa mala. Kuna namna, utapoteza mwelekeo wa kazi.

Mafanikio ya binafsi ni nao ya tasmini kazini ni kupandishwa cheo kutoka daraja moja kuna daraja jingine kwa sababu ninafanya kazi kwa hiyo nilazima nipandishwa cheo kwa au ni mafanikio yangu ya binafsi Mwishwa sifu ninataka kuwa mkua idhala.

Kuna mifereji mbali mbali ya chivini nayo ifata hasa hile ambayo inakuwa na mauthui ya kimungu lakini pia ile ambayo inakuwa na tamaduni ya kuwahoji watu mashuhuri kuna mifeleji mbali ambayo unaipata yenye asili.

Napendelea sana wakati wabaridi kwa sababu joto hamna namna nzuri ya kujikinga na jyoto ila kuna namna nzuri ya kujikinga na baridi kama kwa vitu vya baridi wakati wajoto muda mwingi mtu unakona jihisi umechoka hata ufanisi au ile kukaa vizuri inakuwa ni vigumu.

Hapana mimi si mfuwasi wakuvaa kofia kwa sababu. Nina amini hazinipendezi, lakini pia. Ninaamini kuna namna watu wawemekuchukulia ukivaa kufia kwa hiyo mimi. Sio mvaaji sana wakofia napenda kuwa kama jinsi nilivyo. iIi nakua ni vizuri.

Napenda kucheza, mchezo wa mpira. Kuna hii mpira ya kikapu cha wanawake mpira ya kikapu, wa mkono. Kwa hiyo ninapenda kwa sababu unapata, nguvu na namna, bora ya kufanya mwili ukajengeka.

Muda wa familia yangu napenda kutumia kwa kuwa nao nyumbani, kucheza, kuwasaidia baadhi ya kazi ambazo wanatakiwa wafanye, kujua wanachangamoto gani ambazo wanapitia na namna gani ya kuzitatua, lakini pia kupika, kukula pamoja, kucheza, kuimba kwa pamoja.

Siku yangu ya kuzaliwa nina sherehekea na familia na marafiki, lakini pia nina sherehekea kwa kuwa na keki, keki mara nyingi ina kuwa ni keki ya vanilla, au keki ya machungwa, lakini pia nina pendelea zawadi, ndiyo, nina penda sana zawadi, na nafikiri itakuwa zawadi bora sana kama nitapewa marashi.

Aina ya filamu ninazozipenda ni zile ambazo kidogo zinakuwa na madili lakini pia zinakuwa na drama drama hivi yaani maneno mengi lakini pia kuwa na ngumi mkono watu wamepigana lakini pia ni zile ambazo zinakuwa na kutisha au kuogofya hizo ni filamu ambazo nazipenda.

Ndiyo ni mwai kwenda maonyesho ya sanaa. Ijapo ni zamani kidogo miaka ya nyuma wakati tunasoma. Yalivutia na yalikuwa ni maonyesho ya watu wakiwa wanahigiza. Hiyo ilisaidia kwa sababu unajifunza vipya unapata muda, wa kukutanika na watu wengine kubadilishana mawazo.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Japo, sijui kucheza ngoma. Kwa hiyo, ninaweza nikasema kwamba ni napenda kucheza na ninapenda kujifunza. Kuna ngoma mbalimbali za makabila au makabila fulani. Kuna namna watu wanacheza. Kujua, kuna kabila ambalo. Kabila langu tofauti na kabila ambalo watu wengine. Kuna ngoma zao.

Maranyingi wakati wa mgogoro na mtu ninatabia ya kukubali kuwa chini, kukubali, kushindwa, ili kumuacha yeye ajitafakali kwa uzuri, wanakwambia mda mwingine, hata ukimia huwa ni jibu, kwa iyo maranyingi huwanina kukubali, kushindwa na ninajishusha.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu karibia wengi ni lazima niwafahamu kwa sababu Kuna kukutana katika baadhi ya Sherehe katika baadhi ya shughuli mbali mbali lakini pia ni vizuri kwa sababu ni mkifahamiana ni rahisi sana kusaidizana katika shida.

Napenda sana kuvaa suruwali kwa sababu. Ni vazi ambalo lina kufanya unakuwa hulu. Kwa sehemu yoyote. Unaweza ukakaa design yoyote. Unaweza ukakaa style yoyote. Na uka uko hulu. Lakini pia ni vazi ambalo lina pendeza.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia na mambo yakaenda kama ambapo yanatakiwa yatachelewa lakini yataenda kwa sababu teknolojia ni kitu ambacho kimekuja lakini kabla ya hapo tulikuwa tunaishi bila teknolojia kwa hiyo ninaweza kuishi pasipo teknolojia kwa siku moja.

Ili kuweka afya yangu nzuri kwanza ninazingatia mlo kamili kwamba ninazingatia pia kufanya mazoezi. Inazingatia kunywa maji mengi lakini pia ninazingatia kupumzika kwa wakati kwamba kibinadamu mtu anatakiwa kupumzika masaa sita paka nani.

Mara nyingi nikiwa nyumbani ninafurahia sana kupika napenda kujaribu mapishi mbalimbali mapishi ya tamaduni na makabila mbalimbali lakini pia napenda sana kufurahia nikiwa nyumbani pamoja na familia ndugu jamaa na marafiki kuwajulia hali.

Ndiyo napenda kupigi chombo cha muziki kwa sababu binafsi napenda muziki sana napenda kuimba napenda kucheza kwa hiyo chombo cha muziki chochote ambacho inaweza kuwa inaweA kwa ni gitaa kinafanya kinatengeneza muziki napenda kuupigia hata kama kikiwa ni mike Napenda sana kutumia.

Likizo yangu ya ndoto natamani sana kwenda milimani au mjini, hii miji ambayo imeendelea ambayo tunaiona kwenye television, kwenye luninga lakini pia ninapenda kwenda kujaribu mazingira na vyakula mbalimbali.

Ndio napenda kuenda pwani kwa sababu ya hali ya hewa ya kule ni nzuri hali ya upepo balidi fulani hivi lakini pia vyakula vyao ni vizuri sana dagaa unakuta samaki ni wali ambao wamitoka majini mda huo huo tufauti na sisi huku ambao tunaishi sehemu ambayo sio pwani.

Ili kuwatia moyo wenzangu kwanza nakuwepo hapo pindi wanaponihitaji Lakini pia nawaonyesha namna bora ya kupita kwa kutoa maoni yangu na na namna gani ambayo wanaweza wakatatua changamoto walizozipata na zisiweze kujirudia tena kuna njia mbalimbali za kufanya.

Ndio napenda kucheza michezo wa video kwa sababu inakufundisha kuvaa wahusika kuendana pamoja na mazingira lakini tofauti na kukufundisha inaelimisha inaburudisha inafulaisha pia unapokuwa upo katika kipindi kigumu ukivaa wahusika flani kuna namna unajisikia faraja.

Mchezaji bora wa kikapu kwangu mimi ni yule ambaye anacheza vizuri, anawapa wenzake zile pasi ili kwenda wanakuwa na ushirikiano baina ya mmoja na mwingine. Kuna mchezo ambao ulinifurahisha na nilijisikia amani.

Mchezo wa olimpiki ninao upenda, kuna ule mchezo wa kukimbia. Unaona watu wanakimbia, umbali kutoka, wanakua na utofauti wa umbali. Mwaka, miaka kama minne mitano nyuma iliyopita kuna mchezaji wa Kenya alishinda. Ule ulikuwa ni mchezaji mzuri na ulinivutia.

Kukaribia kumaliza jambo mwishoni.

Ni juisi ya mchanganyiko wa matunda.

Kiungo kinachofanya mtu aweze kusikia.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

Unaweza kunisaidia kutafuta.

Tofuti gani ni nzuri zaidi.

Napenda kupiga picha za mazingila leo nitachukua kamela yangu niende ziwa, kuna manzali nzuli huko, miti mingi na ndege juwa limepoa ni wakati nzuli wa kupiga picha langi za hanga ubadirika, Ziwa litakisi kila kitu nitapigia picha nyingi kisha nitaketi na kuchagua bola zaidi shuguli hii inanipa fulaa kubwa nimesahau. Masumbufu ya kila siku Ninafikiri kuanzisha ukulasa wangu wa picha zetu mtandao.

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi nitachukua maji nisikauke labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima ninahitaji kwenda asubuhi lakini siku amka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la takwimu katika mfumo wetu. Wote tumejaribu kutatua, lakini hatukuelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu upole, sijui zaidi. Ninahitaji muda wa kufikiria, lakini msisitizo unaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike simani ninywe maji. Labda akili itakuwa wazi baadaye. Naomba mwenzangu anisaidie kuangalia kazi za watu. Mawili ni haraka zaidi. Watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakuwa bora. Leo siku ya changamoto tu.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

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na mboga zaidi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi vya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninaitaji pia kupunguza chumvi na sukali. Ninatabia ya kula vyakula. Chakula cha usiku hivyo sio. Nzuri nadhani ni taasha hiyo. Ninaelekea kulala mapema afya ni mali, lazima nijitunze vizuri, nitaanza leo, sita subiri kesho, mwili wangu utanishukuru.

Watoto wamekaa chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati pamoja jioni. Pado tucheza michezo au tuangalia filamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mume wangu anasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo zuli. Watoto tajifunza kupika pia. Tutatayalisha pilau na salad. Nitawafundisha jinsi ya kukata mboga mboga vizuli. Wakati wa familia ni muhimu sana, tunajenga mahusiano mazuri. Usiku utakua ni wa fulaha na kumbuku.